Unasherekea mwaka mpya vipi? Hua ninasherehekea mwaka mpya kwa kujumuika na ndugu jamaa na marafiki katika nyakati mbalimbali. Kwa kuanza nitaanza na nyakati za shukurani. Kwa kawaida tunaposherehekea mwaka mpya punde tunapoingia kwenye mwaka mpya hua tunaanza na shukrani. Kwa ambaye anaweza kufanya ibada, atafanya ibada ya kushukuru. Kwa anayerudisha kwa jamii, atarudisha kwa jamii kwa ajili ya kushukuru. Na kwa anayehitaji kukaa chini na kutathmini na kuweka maono ya mwaka unaokuja atafanya vivyo hivyo. Baada ya hapo tutaunganika tena kwa pamoja katika sherehe. Katika sherehe tutaanzia sherehe katika majumba yetu za ibada tutaanza na sherehe ya pamoja. Lakini baada ya hapo tutaalikana majumbani kwetu kwa ajili ya kula, kunywa na kufurahi kwa pamoja kuona mwaka. Baada ya hapo, sherehe ya mwisho inakuwa ni nyakati za jioni ambapo hukusanyika katika kumbi za starehe, burudani na sehemu zenye mvinyo kwa ajili ya kuburudika, kufurahia na kuweza kupeana hongera kwa kumaliza mwaka. Huku tukigonga na kushirikiana kinywaji baridi na kinywaji cha moto. Hivyo ndivyo huwa tunasherehekea mwaka mpya na marafiki zangu. Ndugu jamaa majirani wote wanaonizunguka.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya jinsi ya kusoma saikolojia ya mteja. Kwa maana, saikolojia ni kila kitu. Endapo nitaweza kuwa mahiri katika kusoma saikolojia ya mteja. Punde nianzishapo mazungumzo na mteja, nitaweza kutambua kwamba mteja huyu ana malengo ya kuweza kununua bidhaa yangu ninayo muuzia ama mteja huyu hana mpango wa kununua bidhaa. Kwa hiyo itaweza kunifanya niweze kuongeza nguvu na kusimama zaidi kwa wale ambao wana malengo ya kuweza kununua. Wale ambao kulingana na saikolojia yao nilivo isoma imenionyesha kwamba ni wateja ambao wataweza kununua bidhaa yangu. Saikolojia ya mteja pia itaniwezesha kuweza kujua ni namna gani niweze kumhudumia mteja huyo, makini namna gani niweze kuwasiliana nae na kuhakikisha kwamba mteja anapata huduma iliyobora, kitu ambacho kitamfanya aweze kurudi tena na tena. Hivyo ni mafunzo ambayo ningependa kupata kazini kwangu. Ni mafunzo madogo madogo ambayo haya patikani lakini naamini kwa mfano kwa kutumia akili mnemba naweza kupata kutambua kutambua saikolojia ya mteja. Na hivyo naamini kwamba mafunzo hayo yakifanyika pia kwangu mimi naweza nikawa ninatambua hilo. Iwe ni kwa kutumia akil i mnemba ama kutumia juhudi binafsi ama ujuzi binafsi ambao utakua nimefundishwa kwa ajili ya kusoma saikolojia ya mteja mapema.